Siku zote tunapokutana na keki, kila mmoja wetu anakipenzi chake. Kwa baadhi ya watu, keki ya chokoleti ndiyo bora wengine wanapenda vanila, strawberry au hata keki ya carrot. Keki ni zaidi ya ratha tu. Kila keki inatufundisha kuheshimu tofauti. Kila ratha ni hadithi, kila rangi ni furaha na kila kipande cha keki kinaweza kuleta. Uha, uso, uso ni mwetu.